Ndiyo mimi hupenda kusafiri kwenye GPS sababu wakati unaposafiri kwenye GPS ama ramani inasaidia sana kwa direction ama mahali unapoenda. Unaenda kwa ustadi na kwa ustarabu wa maana sana ili unapofika pale hutaweza kuchanganyikiwa ama hutaweza kusumbua watu walio kwenye barabara. Pia unaweza kujua mahali umefika ni mahali ulipo kuwa unaenda ama ni mahali pasipo stahili.

Ndiyo mimi hupeda upepo ama isi kwasababu kuna wakati joto inakua nyingi unashindwa kutembea unashindwa kufanya kazi yoyote mwili unajawa na joto nyingi sana na pia wakati uko kwa nyumba ukifungua madirisha ni joto tu yenye inaingia kwenye nyumba. Ndio maana mimi upenda wakati nafungulia AC ama nafungua madirisha. Ndio angalau kukuwa na hewa nzuri na pia AC inafanya vitu kwenye nyumba haziharibiki haraka, inaweza kupa nyumba hewa nzuri na pia kupa nyumba ama mtu hewa nzuri unapokaa kwenye nyumba ambapo kuna joto jingi.

Ndiyo nimewai kufunga mnyama, nimewai kufunga mnyama wa nyumbani, kuku, ngombe, mbuzi. Sababu ninapofunga mnyama kama kuku, ananisaidia kwenye mayai. Na ninapofunga mnyama kama ng'ombe, ananisaidia kwenye maziwa. Ndiyo mana mimi huonelea ni vizuri kufunga mnyama nyumbani. Anakusaidia kwenye kupunguza mahitaji ya nyumbani sababu unapokuwa na hawa wanyama kama kuku, unapunguza bei ya kununuwa mayai. Unapofuga wanyama kama ngombe, unaeza kupunguza ghalama ya kununuwa maziwa, pia unaheza kuhuza yale mayai ama maziwa kupata fedha zaidi.

Muziki wajadi ni muziki mzuri sana. Ndiyo ninaupenda. Sababu ni muziki ambao unafuraha, unafurahisha. Kuna ainanyingi sana za muziki kwenye nchi yetu ya Kenya. Na ambazo zinafanya mtu kuwa mchanga mfu, mtu kuhisi ni kama anafurahia. Ndiyo maana napenda muziki wajadi. Sababu ni muziki unaojulikana na ni muziki una wa aina tofauti tofauti unao weza kumburudisha mtu. Anapo kuwa na mawazo mengi ukisikiza mziki wa ma jadi ni muziki unao kupa furaha sana.

Shughuli zangu ninapozipanga nazipanga kwa njia ya ustadi sana na kwa mpangilio ili niweze kujua masaa yangu. Masaa ninavyofanya kazi. Napenda kazi nadhifu. Sana sana pale kazi ni kwangu napanga kazi kulingana na masaa na kulingana na wakati ili niweze kukuwa na mpangilio mzuri na kuweza kufanya kazi kwa utaratibu ili nisikuwe na dosari ama changamoto nyingi. Ndio maana napenda kufanya kazi yangu kwa mpangilio na kwa utaratibu. Napanga kilichohitaji na kujua jinsi nitavyofanya kazi kwa ustadi.

Ndiyo, mimi upenda kuvaa vipuli. Sana sana vipuli vya maskioni. Sababu, ni vya thamani. Na pia, vina kuonyesha kama mwanamke akiwa mrembo. Ndiyo, mana mimi hupenda kuviva sana sana vipuli vya beikali. Hili, unapo kuenda mahali sana sana kama mkutano. Unapewa heshima na unaonekana kuwa mtu wa mtu mrembo, ndiyo mana mimi hupenda vipuli sana.

Kazi za dharura ni napopatwa na kazi za dharura mimi huzishughulikia kwanjia ya maana sana na kwanjia ya kwanjia nzuri sana ili niweze kupata suluhisho la hilo dharura ni kazi ni ya shughuli ambayo mimi hushughulika kwanjia mwafaka na kujipa wakati wakufikiria na kujua ni nini ya maana sana nafaa kufanya kwenye hilo dharura. Na pia kuchukua muda kufikiria ili nisifanye suluhisho la haraka na kumfanya mambo yakuwe sege mnege. Ndiyo maana mimi huchukua muda kufanya shughuli ya dharura.